Ndio, nina kumbukumbu moja ya kutisha ambayo bado hunija akilini ni napoikumbuka, ingawa ilitokea muda mrefu uliopita. Ilikuwa ni wakati ambapo nilijikuta katika hali ya hatari iliyo isiyo tarajiwa jambo lililo nifanya nijisikie hofu kubwa na kukosa utulivu kumbukumbu hii ilinifundisha umuhimu wa kuwa makini na mazingira inayonizunguka na kufanya maamuzi ya haraka lakini ya busara, katika tukio hilo nilihisi hofu ya ghafla. Mapigo ya moyo yaliongezeka na akili yangu ikajawa mawazo mengi kwa wakati mmoja kilicho fanya tukio hilo kuwa la kutisha zaidi ni hali ya kutojua kinachotokea badaye wakati mwingine hofu kubwa hutokana na kutokuwa na uhakika na hilo ndilo nililo pata katika tukio hilo. Baada ya tukio kupita nilijifunza somo muhimu la maisha. Nilielewa kuwa ni muhimu kuwa mtulivu na hata katika hali ngumu kwani utulivu husaidia kufikiria vizuri na kuchukua hatua sahihi pia nilitambua umuhimu wa kuwa na msaada wa watu wengine kwani nilipata faraja na msaada kutoka kwa walio kuwa karibu nami kwa sasa, ninapo kumbuka tukio hilo, sihisi hofu kama hapo awali bali, huliona kama uzoefu na kunifanya nijue kukuwa muangalifu zaidi. Kumbu kumbu hii ya kutisha ili nisaidia kujifunza jinsi ya kukabiliana na changamoto na kufanya niwe muangalifu zaidi kiakili. Ingawa ilikuwa ni hali ya kutisha ilinipa mafunzo muhimu ambayo ya inanisaidia katika maisha yangu ya kila siku.